Michael Jordan anachukuliwa na wengi kama mchezaji bora zaidi wa mpira wa kikapu kuwahi kutokea katika historia ya NBA. Alizaliwa nchini marekani na alichezea zaidi timu ya Chicago Bulls ambapo aliongoza kushinda mataji sita ya NBA. Michael Jordan alijulikana kwa uwezo wake wa ajabu wa kufunga points, kasi, nitamu ya kazi na ushindani mkubwa ulio mfanya asikubali kushindwa kirahisi. Alishinda tuzo ya MVP mara tano na alikuwa mfungaji bora wa NBA mara kumi Jambo linaloonyesha ubora wake wakipeke Zaidi ya takuimu, Jordan aliwahi kubadilisha kabisa namna mchezo wa kikapu ulivyo tazamwa duniani Akivutia mamilioni ya mashabiki Pia haliweka mfano wa kuigua kwa wachezaji wengi vijana kwa nitamu, kujituma na kujiamini hadi leo, jina lake linaendelea kuheshimiwa na kutajwa kama kipimo cha ubora katika mpira wa kikapu.

Mchezaji wa michezo ninayempenda ni Michael Jordan. Ninampenda kwa sababu ya nidhamu yake ya hali ya juu kujituma bila kuchoka na roho yake kubwa ya ushindani. Alikuwa mchezaji ambaye hakukataa hakukata tamaa kirahisi hata katika wakati mgumu na hilo lilimfanya awe tofauti na wengine. Pia ninavutiwa na jinsi alivyojenga urithi mkubwa katika mpira wa kikapu na kuhamasisha wachezaji wengi duniani kuamini katika uwezo wao na kufanya kazi kwa bidii ili kufikia ndoto zao.

Napendelea kusafiri nikitumia GPS kwa sababu hunipa uhakika na urahisi wakati wa safari. GPS hunisaidia kujua njia sahihi bila kupotea, hasa ninapokuwa naenda sehemu nisizojua vizuri. Pia hunionyesha muda unaokadiriwa wa kufika, hali ya msongamano wa magari na njia mbadala kama kuna foleni au ajali. Hii unisaidia kupanga muda wangu vizuri na kupunguza msongwa mawazo. Tofauti na ramani za karatasi, GPS husasishwa mara kwa mara na kunipa taarifa za papo kwa papo, jambo ambalo ni muhimu sana katika mji au maeneo mapya. Kutumia GPS hunifanya nijisikie salama na kujiamini zaidi wakati wa safari kwa sababu najua ninaongoza kwa msaada wa teknolojia ya kisasa inayofanya ni safari iwe rahisi na yenye kufurahisha.

Napenda kunywa maziwa. Maziwa ni kinywaji chenye virutubisho muhimu kama kalisiamu na protini ambavyo husaidia kuimarisha mifupa na mwili kwa ujumla. Pia hunipa nguvu na hunifanya nijisikie kushiba kwa muda hasa nikianywa asubuhi au kabla ya kulala. Napenda kuyanywa peke yake au kuyachanganya na chai kahawa au nafaka za asubuhi. Ladha yake laini ni faida zake kiafia hufanya maziwa yawe sehemu muhimu ya ulaji wangu wa kila siku.

Napenda muziki wajadi kwa sababu unaakisi utamaduni, historia na maisha halisi ya jamii. Muziki huu ubeba mafunzo, maadili na simulizi za kale ambazo zimepitishwa kutoka kizazi kimoja hadi kingine. Pia napendezwa na ala za asili kama ngoma na filimbi ambazo hutengeneza sauti ya kipekee yenye hisia nzito. Kusikiliza muziki wajadi hunipa utulivu na kunifanya nijisikie nimeunganishwa zaidi na asili pamoja na utambulisho wa kitamaduni. Zaidi ya hayo, muziki wajadi huleta watu pamoja hasa wakati washerehe na matukio ya kijami.

Kinywaji ninachopenda kunywa asubuhi ni kahawa bila sukari. Napenda kahawa ya aina hii kwa sababu ladha yake ya asili hua wazi zaidi na hunipa nguvu ya kuanza siku nikiwa makini. Kahawa unisaidia kuamsha akili na kuongeza umakini, hasa ninapokuwa na kazi nyingi za kufikiria au kupanga siku yangu. Pia kunywa kahawa bila sukari hunisaidia kuthibiti matumizi ya sukari na kuzingatia mtindo bora wa maisha. Harufu ya kahawa asubuhi hunipa motisha na hisia ya utulivu na unifanya nijisikie tayari kukabiliana na majukumu ya siku nzima kwa hali na umakini.

Ninahimiza ushirikiano katika timu kwa kuanza na mawasiliano ya wazi na ya heshima kati ya wanachama wote. Nahakikisha kila mtu anapata nafasi ya kutoa mawazo yake na kusikilizwa bila kuhukumiwa. Jambo linalojenga kuaminiana. Pia napenda kueka malengo ya pamoja ili kila mwanatimu aelewe kuwa mafanikio ni ya timu nzima, si ya mtu mmoja. Kugawa majukumu kulingana na uwezo wa kila mtu husaidia kuongeza ufanisi na kuzuia migongano. Nahimiza kusaidiana na kutoa mrejesho chanya ili kuongeza morali na mshikamano. Ninathamini pia kutambua mafanikio ya timu hata yale madogo kwa sababu huongeza motisha na kuimarisha mshikamano wa kufanya kazi pamoja kuelekea lengo moja.

Mfereji wa TV ninaoufuata zaidi ni Citizen TV. Kwa sababu hunipa mchanganyiko mzuri wa habari, elimu na burudani. Napenda sana vipindi vyao vya habari kwa kuwa vinanisaidia kufuatilia matukio ya kitaifa na kimataifa kwa ufasaha. Pia huangazia maswala ya kijamii ya inayogusa maisha ya watu wa wakawaida. Jambo linalo nifanya nijisikie kuwa sehemu ya jami. Mbali na habari huwa na vipindi vya burudani na mahojiano vinavyo burudisha na wakati huwa huwa kufundisha. Kwa ujumla, Citizen TV hunisaidia kubaki na tarifa sahihi huku nikifurahia vipindi vina vyo nifa katika ratiba yangu ya kila siku.

Navaa miwani kwa sababu ina nisaidia kukinga macho thidi ya jua na pia kuleta vitu vya mbali karibu nione kwa uwazi zaidi. Miwani ya jua hunilinda macho yangu thidi ya miale mikali ya jua ambayo inaweza kuthuru macho kwa muda mrefu. Kwa upande mwingine, miwani ya kuona hunisaidia kutambua vitu vili vyo mbali kama maandishi, alama barabarani au watu kwa urahisi zaidi. Kuvaa miwani hunifanya nijisikie huru na kujiamini zaidi, hasa ninapokuwa nje au nikifanya kazi inayo hitaji umakini wa macho. Pia hunisaidia kuepuka maumivu ya macho na uchovu, hivyo kunirahisishia kufanya shuguli zangu za kila siku kwa ufanisi na faraja.

Timu bora ya mpira wa kiragbi wa marekani inayojulikana duniani ni New England Patriots katika ligi ya NFL. Timu hii imejipatia umaarufu mkubwa kutokana na mafanikio yake imakubwa, ndani ya miaka kadhaa. Ikiwemo kushinda Super Bowl mara nyingi, wachezaji wake wanajulikana kwa nidhamu ya hali ya juu, mbinu weza kipekee na mshikamano wa hali ya juu wakikundi. Jambo linalowafanya wawe tishio kwa timu yoyote. Kocha wa timu pia anachukuliwa mmoja wa bora katika historia NFL kwa jinsi anavyoweza kuunda mikakati yenye busara na kuongoza wachazaji wake kufanikisha malengo ya timu. Zaidi ya ushindi, New England Patriots pia wamebeba roho ya ushindani na mfano wa uthabiti. Jambo linalowafanya wa mashabiki wake kuzipenda na kuzipigania moyo. Timu hii imekua ikiwakilisha kiwango cha juu cha mpira wa kiragbi wa marekani na nikielelezo cha mafanikio ya kimataifa katika mchezo huu.

Wakati ninahitaji msaada kazini, kwanza hua na jaribu kuelewa tatizo kwa kina ili niweze kueleza kwa wazi nisehemu gani nashindwa au ninaitaji msaada. Baada ya hapo, kuwasiliana na mwenzangu au meneja watimu kwa heshima na kwa wazi. Nikelezea tatizo na kuomba ushauri wa au msaada wa moja kwa moja. Pia ninaweza kutumia rasili mali zilizopo kama nyaraka za kazi, vitabu vya muongozo, au teknolojia ili kupata muongozo wa hatua kwa hatua. Wakati mwingine, huwauliza wenzangu walio na uzoefu zaidi, au walio shugulikia na changamoto kama hii hapo awali. Kwani mawazo yao huweza kunisaidia kupata suluhisho haraka. Nina jitahidi kuwa muazi na mkweli kuhusu changamoto zangu kwani hiyo husaidia kupata msaada unaofa na kwa wakati unaofa. Kwa kufanya hivi, si tu ninapata msaada, bali pia hujenga uhusiano mzuri na timu na kuonyesha kwamba ninaweza kushirikiana kikamilifu ili kufanikisha kazi.

Nina ndege wa kufugwa nyumbani. Ndege huyu hunipa furaha na utulivu. Kwani kusikiliza kirio chake au kuona anavyoruka ndani ya kibanda, kunanifanya nijisikie raha. Pia hunisaidia kufundisha nidhamu na wajibikaji kwa kuwa lazima nipange chakula chake, usafi wa kibanda na afya yake kila siku. Ndege pia ni rafiki wa kipekee, kwani mara nyingi hutuliza akili na kunifanya nijisikie nimeunganishwo na asili, hata nikiwa ndani ya nyumba. Kufuga ndege kunaleta furaha kwa familia na wageni, kwani mara nyingi huwa sehemu ya burudani na mazungumzo ya kupendeza. Kwa ujumla, kuwepo kwa ndege wa kufugwa nyumbani, kuna boresha mazingira ya nyumba na kunipa raha ya kipekee.

Nahifadhi vitu vya thamani kwa sababu ni muhimu kulinda mali zangu na kuhakikisha hazipotei au kuharibiwa kawaida hufanya hivyo kwa kuweka vitu hivi kwenye mahali salama, kama vile sanduku la kengele au kabati lililofungwa. Ili tuwe na uhakika wa usalama. Vitu vya thamani vinaweza kuwa fedha, nyaraka muhimu, au vifaa vya kielektroniki vinavyohitaji uangalizi maalum Hii pia hufanya nijisikie amani ya akili kwa sababu najua kwamba mali zangu ziko salama, hata wakati siko nyumbani. Kuzingatia kuhifadhi vitu vyangu vya thamani kunanisaidia kuwa makini na kupanga maisha yangu vizuri Nikiepuka kupoteza au kuharibu vitu ambavyo ni muhimu kwangu.

Chumba ninacho kipenda zaidi nyumbani ni jikoni, kwa sababu ndicho sehemu ya moyo wa nyumba ambapo mapishi ya natokea na familia huungana. Napenda jikoni kwa sababu ni mahali pa ubunifu ambapo ninaeza jaribu mapishi mapia, kuchanganya viungo na kuunda vyakula vitamu ambavyo vinafurahisha familia na wageni. Jikoni pia ni mahali pa mazungumzo na kufurahia wakati pamoja, hasa pale ambapo kila mmoja anashirikiana katika maandalizi ya chakula au kakila pamoja. Jikoni linafaa kwa sababu uhutua harufu nzuri ya chakula kinapo pikwa, jambo linaloongeza hisia ya utulivu na faraja nyumbani. Pia napenda mpangilio wa jikoni ambalo lina vyombo vyote karibu na hufanya kazi ya kupika iwe rahisi na eynye kufurahisha. Kwa ujumla, jikoni si tu chumba chakupikia, bali nisehemu ya kushirikiana, kuunda kumbukumbu nzuri na kuonyesha upendo kupitia chakula, jambo linalolifanya chumba hiki kuwa kipenzi changu nyumbani.

Asubuhi hii, niliamka mapema kisha kuanza na kuosha uso na meno, kama kawaida yangu ya kila siku. Kitu cha kwanza nilichofanya baada ya kuamka ilikuwa kufungua dirisha na kupumua hewa safi. Jambo linalonifanya nijisikie machozi ya usingizi yamepotea na kuanza siku kwa hisia nzuri. Baada ya hapo, nilitengeneza kikombe cha kahawa ili kuamsha akili na kunipa nguvu ya kuanza kazi. Nilijisikia furaha na utulivu kwa sababu nilipanga siku yangu vizuri na kupata muda wa kufanya kila kitu bila haraka. Baada ya hapo, nilijianda na kuanza safari ya kuenda kazini kwa mpangilio mzuri. Nilikihakikisha kila kitu kiko tayari kwa siku yenye mafanikio. Hisia yangu ya kwa ujumla asubui hii ilikuwa ya amani, makini na motisha ya kufanya kila kitu kwa bidii.

Ili kuweka afya nzuri, mimi hufanya mazoezi kila siku. Kama kutembea takriban hatua elfu kumi na tano, ili kuhakikisha mwili unanufaika na moyo na misuli inakuwa imara. Pia ninahakikisha kula lishe bora, yenye vyakula vyenye protini, matunda, mboga na nafaka. Huku nikiepuka vyakula vyenye sukari nyingi au mafuta mingi. Zaidi ya hayo, ninajitahidi kuepuka msongo wa mawazo kwa kufanya shuguli za kupumzika kama kusoma, kusikiliza muziki au kufurahia muda na familia, jambo linalo ongeza afya ya akili. Kila hatua ya kufanya mazoezi, kula vyakula vyenye virutubisho na kudumisha utulivu wa akili inachangia mwili wangu kuwa na nguvu, afya na uwezo wa kushugulikia changamoto za kila siku. Kwa kufanya haya, kila siku ninaakikisha kuwa mwili na akili ziko tu katika hali nzuri na imara kwa maisha yenye ubora.

Ninaposhugulikia wateja kila kitu huanza na mawasiliano ya heshima na kwa umakini. Kwanza ninasikiliza wateja kwa makini ili kuelewa mahitaji yao, malalamiko au maswali wanayokuwa nayo, bila kuingilia au kuharakisha majibu. Baada ya hapo, huwaeleza kwa uwazi suluhisho au maelezo yanayo husiana na tatizo lao. Nikiakikisha hawabaki na wasiwasi. Pia, ninajitahidi kuwa na uvumilivu na subira kwani kila mteja ni tofauti na baadhi yao wanaweza kuwa na hisia akali au changamoto za kueleza kile wanachohitaji. Ninatumia lugha ya kirafiki na yenye heshima huku nikihakikisha maswala yanashugulikiwa kwa haraka na kwa usahihi. Na ninafuatilia wateja mbaada ya kutoa huduma ili kuhakikisha wamefurahia suluhisho lililotoleo na hakuna tatizo lililobaki. Kwa kufanya hivi, si tu ninajenga uhusiano na wa kuaminiana na wateja. Bali pia ninachangia katika kuongeza ufanisi wa biashara na kuridhika kwa wateja. Jambo linaloimarisha jina la kampuni au huduma ninayo wakilisha.

Chakula cha kigeni ambacho nimewahi kujaribu ni chakula cha kietopia. Napenda chakula hiki kwa sababu kina ladha ya kipekee na kutumia viungo vya asili vinavyotoa harufu nzuri na tamu isio ya kawaida. Mara nyingi chakula hiki huliwa na injera, mkate wa kitamaduni wa kietopia, wenye unene na unyevunyevu maalum, ambapo ambao huchangia ladha na urahisi wa kula. Pia napenda jinsi chakula hiki kinavyoshirikishwa, kwani kila mtu hula pamoja kutoka kwenye bakuli moja. Jambo linaloongeza hisia ya mshikamano na kushirikiana na familia au marafiki. Ladha yake yenye mchanganiko wa pilipili, tangawizi na viungo vingine, hufanya kila kikao chakula kuwa cha kufurahisha na cha kukumbukwa. Kwa ujumla, chakula cha kietopia ni cha kipekee, kinachojumuisha utamaduni na ladha na kusirikiana mnacho ni furaha kubwa.

Kushirikiana na timu ni jambo muhimu sana kwangu na mimi hufanya hivyo kwa njia mbali ili kuhakikisha kila mwanachama anahisi kushirikishwa na mafanikio ya pamoja ya napatikana. Kwanza, huwa ninashirikiana kwa mawasiliana wazi na ya heshima ni kihakikisha kila mmoja anapata nafasi ya kutuo mawazo yake na kusikilizwa bila kuhukumiwa. Hii inanisaidia kuunda mazingira ya kuaminiana na kutoa motisha kwa kila mwanachama wa timu. Pia ninahakikisha kugawa majukumu kwa uwiano na uwezo wa kila mtu. Ili kila mmoja afanye kazi aliyopewa kwa ufanisi na bila kufanya majukumu ya wengine. Wakati mwingine, nasaidia wenzangu ambao wanapata changamoto nikitoa msaada au ushauri kwanjia ya kirafiki. Jambo linaloongeza mshikamano. Zaidi ya hayo, nina thamini kufanya mikutano ya kupanga na kutathmini maendeleo ya timu, kwani hili hutoa fursa ya kuona ni wapi tunaendelea vizuri na ni wapi tunahitaji kuboresha. Ninashirikiana pia kwa kushirikisha mawazo mapya na mbinu za kuboresha kazi, na mara zote nikiwa tayari kusikiliza mapendekezo ya wenzangu. Hii inasaidia timu kuboresha ufanisi na kufanikisha malengo kwa urahisi zaidi. Zaidi ya kugawana kazi na mawazo, ninajitahidi kuonyesha shukrani na kuthamini mafanikio ya wenzangu. Hata yale madogo, kwani hufanya kila mwanachama ajisikie thamani yake ndani ya timu. Kwa kufanya hayo yote, ushirikiano wetu huimarika, tunapata matokeo bora zaidi na kila mmoja anajifunza na kukua kibiashara na kibinafsi. Kushirikiana na timu siyo tu kufanya kazi pamoja, bali ni kujenga uhusiano na kudumu mshikamano na mafanikio ya pamoja.

Wakati wa likizo, ninajistawisha kwa kupumzika na kujiburudisha ili kuondoa msongo wa kazi. Kwanza, napanga muda wangu vizuri ili kuhakikisha ninaweza kufanya mambo ninayopenda bila stress, kama kusoma vitabu, kusikiliza muziki au kutazama filamu. Pia mara nyingi huwa ninafanya shughuli za nje kama kutembea kuendesha baiskeli au kuenda kwenye mandhari nzuri ili kuunganishwa na asili na kupata nguvu za mwili na akili Wakati mwingine ninatumia likizo kushirikiana na familia na marafiki Kwa mfano kuenda matembezi ya pamoja, chakula cha pamoja au michezo ya familia Jambo linaloongeza furaha na mshikamano Zaidi ya hayo, ninajitahidi kudumisha mpangilio wa lishe na usingizi ili likizo isilete uchovu bali iwe na faida kwa afya. Kwa ujumla, likizo ni muda wangu wa kujiwekea furaha, pumzika na kujiimarisha na hivyo kuanza tena kazi au shughuli za kila siku nikiwa na ari na nguvu mpya.

Rafiki yangu wakaribu zaidi nilikutana naye kanisani, wakati wamoja ya shuguli za huduma ya pamoja. Tulianza kwa salamu za kawaida, tukawa tunakutana mara kwa mara kwenye maombi na shuguli za kijamii, na taratibu rafiki wetu ukaanza kukua. Kilicho tufanya kuungana zaidi ni mazungumzo yakina kushauriana kuhusu maisha na kushirikiana nyakati za furaha na changamoto. Kina chomfanya awe rafiki wakweli kwangu ni uaminifu wake na uwezo wakunisikiliza bila kunihukumu yuko tayari kunisikia wakati ninafuraha na pia wakati ninahuzuni anaweza kuniambia ukweli hata kama unaumiza Lakini hufanya hivyo kwa upendo na heshima Pia ananiombea kunitia moyo nisikate tamaa na kunikumbusha maadili yangu kila ninapolegea urafiki wetu umejengwa juuya imani, heshima na msaada wathati. Ndiyo maana ni na mthamini sana kama rafiki wakaribu zaidi maishani mwangu.

Mimi ni mtu wa kuamka mapema na napenda kuanza siku yangu mapema asubuhi kwa sababu huniwezesha kuwa na muda wa kutosha kupanga mambo yote nitakayoyafanya. Kuamka mapema kunanipa nafasi ya kufanya shughuli muhimu kama kujiandaa, kufanya mazoezi madogo au kunywa kikombe cha kahawa ili kuamsha akili. Pia asubuhi huwa na utulivu na hutoa hisia nzuri za kuanza siku bila haraka. Jambo linalonisaidia kufanya kazi kwa ufanisi. Kuamka mapema kunanifanya pia nijisikie mwenye nidhamu na motisha na huniwezesha kushughulikia changamoto za siku nikiwa na akili safi na mwili wenye nguvu. Kwa ujumla, tabia kuamka mapema hufanya siku yangu kuwa na mpangilio mzuri na kunipa hali ya utulivu na ari ya kufanya mambo yote kwa umakini.

Napenda kucheza ngoma kwa sababu hunipa furaha na kunisaidia kuelezea hisia zangu. Kucheza ngoma hunifanya nijisikie huru na kunisaidia kupunguza msongo wa mawazo baada ya kazi au siku ndefu. Pia ninjia nzuri ya kufanya mazoezi kwa ni huongeza mzunguko wa damu na kunipa nguvu ya mwili. Napenda kucheza peke yangu au nikiwa na wengine, hasa wakati washerehe au muziki ninao upenda, unapochezwa. Kwa ujumla, kucheza ngoma huniboresha hisia, hunijaza furaha, na hunifaya nijisikie mwenye nguvu na uchangamfu.

Ninapopanga wiki yangu ya kazi, huanza kwa kutathmini majukumu yote niliopaswa kuyafanikisha na kupanga kipaumbele kwa kila moja. Kwanza, ninaweka ajenda ya kila siku ili nijue ni kazi gani ni lazima ifanyike na ni zipi zinaweza kusubiri. Hii husaidia kuhakikisha sina msongo wa kazi na kila jambo linafanyika kwa wakati. Pia ninajitahidi kujumuisha muda wa mapumziko na mazoezi ndani ya wiki, kwa sababu hilo husaidia mwili na akili kufanya kazi kwa ufanisi zaidi. Zaidi ya hayo, ninatumia teknolojia kama kalenda ya simu au kompyuta kuandika ratiba, kukumbuka mikutano na kupanga tarehe za mwisho za kazi. Mara zote pia kuangalia ni wapi ninaweza kushirikiana na wenzangu ili kazi ifanyike kwa urahisi na kwa ufanisi. Kwa kufanya mpangilio huu wa wiki, ninaweza kufanikisha majukumu yote kwa utaratibu, kushughulikia dharura bila usumbufu na kuanza kila siku ya kazi nikiwa na mtazamo mzuri na motisha.

Mazoezi yangu ya kila siku ni sehemu muhimu ya maisha yangu, kwa ni husaidia mwili na akili kuwa imara na enyenguvu. Kila siku, ninajitahidi kutembea angalau hatua elfu kuminatano, jambo linaloongeza mzunguko wadamu, kuimarisha moyo na kusaidia kudumisha afya bora. Zaidi ya kutembea maratano kwa wiki ufanya mazoezi ya kuinua uzito ambayo husaidia kuimarisha misuli na kuongeza nguvu ya mwili kwa ujumla. Napendelea kufanya mazoezi asubuhi kwa sababu asubuhi hutoa hisia ya utulivu, huamsha mwili na akili na kunipa nguvu ya kukabiliana na changamoto za siku. Baada ya mazoezi, najisikia mwenye nguvu, mwenye furaha na motisha kubwa. Huku pia akili ikiwa ime imepumzika na tayari kushughulikia kazi au shughuli nyingine. Mazoezi haya situ husaidia mwili, bali pia huboresha afya ya akili, hufanya ni ajiri ni thamu na kunipa hisia ya kurithika na utum utimilifu wa kila siku.

Shughuli yangu ya kupendezwa ni kusoma vitabu na kusikiliza muziki. Kusoma vitabu hunipa nafasi ya kujifunza mambo mapya, kupanua ufahamu na kuingiza mawazo yangu kwenye hadithi au taarifa za kielimu. Jambo linaloongeza uelewa wangu wa dunia. Kusikiliza muziki, kwa upande mwingine hunipa furaha na utulivu, hasaa ninapokuwa nikihitaji kupumzika au kuondoa msongo wa mawazo. Shughuli hizi zinanisaidia kuelewa hisia zangu na kufurahia wakati wangu binafsi. Huku pia zikichangia burudani na motisha ya kila siku. Kwa ujumla, kusoma na kusikiliza muziki ni shughuli ambazo si tu hufurahisha bali pia ufanya maisha yangu kuwa ya maana na yenye utulivu.

Ndoto yangu kubwa ni kupanua biyashara yangu na kuifanya iwe imara, enye faida na enye mchango chanya kwa jami. Natamani kuona biyashara yangu ikikuwa kwa hatua, ikivutia wateja wengi zaidi na kutoa huduma au bithaa bora zinazo kithi maitaji yao. Kupanua biyashara kunamaanisha pia kuongeza fursa za ajira kwa wengine, jambo linalonipa motisha kubwa kwa sababu ninapenda kuona watu wakinufaika kupitia juhudi zangu. Ndoto hii hunisukuma kufanya kazi kwa bidi, kupanga kwa umakini na kujifunza mbinu mpia za uendeshaji biyashara. Zaidi ya mafanikio ya kifedha, natamani biyashara yangu iwe na sifa ya uaminifu, ubora na ukuwaji endelevu kwa muda mrefu.

Napenda mikutano ya aina ya ushirikiano na mazungumzo ya wazi. Ambapo kila mshiriki anapata nafasi ya kutoa maoni yake na kusikilizwa kwa heshima. Mikutano hii ni yenye mpangilio mzuri, yenye lengo wazi na inayoendelea kwa nidhamu bila ucheleweshaji wa muda. Napenda pia mikutano ambayo inajumuisha majibu ya maswali, ushauri na kubadilishana mawazo ili kila mshiriki aendelee kujifunza na kuelewa vizuri hatua zinazopaswa kuchukuliwa. Zaidi ya hayo, napendelea mikutano yenye hisia za mshikamano na motisha, ambapo kila mtu anahamasishwa kushirikiana kikamilifu na kufanikisha malengo ya timu au shirika. Kwa ujumla, mikutano ninayopenda ni ile inayolenga kufanikisha maamuzi, kuboresha mawasiliano na kuunda mazingira mazuri ya kushirikiana na wenzangu.

Ninakunywa takriban litatatu za maji kila siku. Kufanya hivyo kuna saidia mwili wangu kubaki umelainika, wenye nguvu na wenye afya. Maji usaidia kusafisha mwili kudumisha unyevu wangozi na kuweka misuli na viungo vikifanya kazi vizuri. Pia kunywa maji ya kutosha, usaidia kuimarisha mfumo mmengenyo wa chakula na kuondoa utovu unaotokea kutokana na maji machache mwilini. Kila siku huwa na kikombe chamaji a subuhi, kila nikinywa kidogo kidogo kwa muda wa siku, nzima ili kuha kikisha mwili wangu haukosi maji. Kwa kufanya hivi, najisikia mwenye nguvu, makini na wenye afya njema kila siku.

Sera ambayo ninaona ni muhimu katika kampuni ni sera ya uwazi, heshima na ushirikiano kati ya wafanyikazi wote. Sera kama hii husaidia kuhakikisha kuwa kila mfanyakazi anajua haki na wajibu wake na kuna mawasiliano ya wazi bila hofu ya kupewa adhabu au kuhukumiwa. Uwazi pia unahakikisha kuwa maamuzi ya kampuni yanatolewa kwa ntja ya uwazi na kila mtu anajua ni jinsi gani ya mafanikiwa yanapimwa na changamoto zinavyoshugulikiwa. Zaidi ya hayo, sera hii ya heshima na ushirikiano inakuza mshikamano wa kikundi ambapo wafanyakazi wanashirikiana kikamilifu kusaidiana na kubadilishana mawazo bila ubaguzi. Sera hii pia hutoa mwongozo wa kimaadili, unaohimiza adilifu, uaminifu na uajibikaji. Jambo linaloongeza heshima ya kampuni mbele ya wateja na jamii. Kwa ujumla, kuwa na sera hii ya kampuni ni muhimu sana kwa sababu hufanya kila mtu ajisikie amani, motisha na kuhimiza kufanya kazi kwa ufanisi, huku biashara ikikua kwa udhabiti na heshima.

Jukumu ninalo lipenda zaidi kazini ni kusimamia na kupanga shughuli za timu ili kufanikisha malengo ya kazi. Napenda hili kwa sababu linaniwezesha kutumia ujuzi wangu wa kupanga, kushirikiana na wengine na kuhakikisha kila kitu kinakwenda kwa utaratibu. Jukumu hili pia linahusisha kufuatilia maendeleo ya kazi, kutoa msaada kwa wenzangu pale wanapohitaji na kuhakikisha malengo ya nafikiwa kwa wakati. Napenda jinsi linavyo nisaidia kuunda mazingira ya kazi yenye mshikamano na ushirikiano, kwani kila mtu anajua majukumu yake na anahamasishwa kufanya vizuri. Zaidi ya hapo, jukumu hili lina nipa fursa ya kuchangia maamuzi kuwasilisha mawazo mapya na kuona matokeo ya kazi yangu na yatimu kwa ufanisi. Jambo linalo nipa furaha na kuridhika kikubwa. Kwa ujumla, kusimamia na kupanga shughuli za kazi ni jukumu linalo nifanya nijisikie muhimu ndani yatimu na kunipa motisha ya kila siku kufanya vizuri zaidi.

Ningependa kujifunza ustadi mpya wa uendeshaji biashara na mbinu za kisasa za masoko. Kujifunza ili kuna nisaidia kuelewa jinsi ya kuongeza faida, kuvutia wateja wengi zaidi na kudumisha ushindani katika soko la kisasa. Pia ningependa kujua zaidi kuhusu teknolojia za kidigitali na jinsi zinavyo weza kuboresha biashara, kama kutumia mitandao ya kijamii, uuzaji mitandaoni na uchambuzi wa data za wateja. Zaidi ya hayo, ningependa kujifunza ustadi wa kuongoza timu na kusughulikia changamoto za wafanya kazi kwanjia ya kita alamu. Jambo linaloongeza ufanisi wa timu na kuimarisha uhusiano mzuri kazini. Kwa ujumla, kujifunza vipaji hivi vipia kuna nisaidia sio kukuza biashara yangu, bali pia kunipanua ufahamu wangu binafsi, kuongeza nithamu ya kazi na kunisaidia kufanikisha malengo yangu kwa ufanisi mkubwa zaidi.

Nimewahi kusafiri hadi Dubai na ni mahali pazuri sana kwa sababu kuna mchanganyiko wa kisasa na kitamaduni wa kipekee. Nilifurahia mandhari ya majengo makubwa kama Burj Khalifa, hifadhi za ununuzi na bustani za kupendeza kama Miracle Garden, ambazo zote zilifanya safari kuwa ya kuvutia na yenye kumbukumbu nzuri. Zaidi ya hayo, nilipenda jinsi maeneo ya asili na ya kisasa yanavyo unganishwa kutoka kwa jangwa hadi pwani na bustani. Jambo linalo ongeza uzuri wa mji huo. Safari hii pia ilinipa nafasi ya kujifunza kuhusu utamaduni tofauti, chakula na maisha ya kila siku ya watu wa Dubai. Jambo lililonifanya nijisikie kuwa sehemu ya dunia kubwa na yenye rangi nyingi. Kwa ujumla, Dubai ni mahali pazuri zaidi nilivyo Zuru, lenye kivivutio vingi vya kuona, kujifunza na kufurahia.

Napenda rangi nyeupe kwa ukuta kwa chumba kwa sababu inatoa hisia utulivu, usafi na nafasi kubwa. Rangi nyeupe hufanya chumba kuonekana kikubwa kilivyo angavu na cha kupumzika. Jambo linalongeza furaha na utulivu ndani ya nyumba. Pia inarahisisha kupamba chumba kwa kutumia vitu vya rangi tofauti kwani nyeupe inalingana na kila rangi na inatoa maonekana safi na wakisasa. Ukuta wa rangi nyeupe hunipa na asi ya kuzingatia muanga wa asili, unaopita kwenye chumba. Jambo linaloongeza hali ya furaha na utulivu. Kwa ujumla, rangi nyeupe ni chaguo langu la kwanza kwa ukuta wa chumba kwa sababu ufanya chumba kuwa mahali pa amani, kilicho safi na chenye hisia nzuri za kupumzika.